Hivi ndivyo ni navosherehekea mafanikio ya timu Kushlerehekea mafanikio ya timu ni jambo muhimu sana kwangu Kwa sababu naamini mafanikio ya kweli hayaji kwa mtu mmoja bali kushirikiano wa watu wengi wenye wa malengo ya pamoja Kila mwanachama wa timu hua na mchango wake mkubwa au mdogo na bila kila mmoja mafanikio haya ya singiwezekana Kwa hiyo, ninaposherekea mafanikio yatimu na fanya hivyo kwanjia inayojenga mshikamano, heshima, motisha na furaha ya pamoja. Kwanza kabisa ninaanza kwa kutoa shukrani. Hii ni hatua ya msingi sana. Hua nachukua mda wa kuwa shukuru wanatimu wote kwa juhudi zao, uvumilivu wao na kujitolea kwao. Shukrani hizi zinaweza kuwa za maneno tu maandishi au hata ujumbe mfupi wakutia moyo. Ninaposema asante kwa dhati ninahakikisha kila mtu anahisi kuwa mchango wake umetambuliwa. Hii huongeza morali ya timu na kuwafanya wajione kuwasehemu muhimu ya mafanikio hayo. Pili ninatambua mchango wa kila mmoja binafsi. Ingali mafanikio ni yatimu kila mtu huwana jukumulake maalum. Wapo waliokua wakiongoza, waliukua wakiratibu, waliokua wakifanya kazi ngumu kimia kimia na waliokua wakisaidia pale mambo ya lipo kwama. Ninaposherekea mafanikio na penda kutajamifano halisi ya mchango wa watu fulani ili wajihisi kudhaminiwa. Hii husaidia pia wengine kujifunza kutokana na juhudi za wenzao. Tatu na sherehekea kwa kushirikia na furaha. Mara nyingi hii inaweza kuwa kwa kukaa pamoja, kunywa chai kula chakula, au hata kufanya mkutano mfupi wa kusherehekea. Si lazima iwe sheree kubwa au ya garama. Muhimu ni kuka pamoja kama timu na kufurahia kilitulitofanikisha. Wakati mwingine hata vicheko, hadithi, na kumbukumbu za changamoto, tulizo pitia hufanya sherehe iwe ya kipeke zaidi. Nne, ninahakikisha mafanikio haya ya nashirikishwa na wengine, hii inaweza kuwa kwa kuandika repoti, kutuma barua pepe, kuweka tangazo, au kushiriki kwenye mitandao ya kijamii, au ndani ya taasisi. Ninapofanya hivyo na amini ninjia ya kupatimu heshima na kuonyesha kwamba kazi yao inaonekana na kudhaminiwa. Pia huwasaidia wengine kujifunza na kupata motisha ya kufanya vizuri zaidi. Tano, natumia mafanikio kama fursa ya kujifunza na kukua. Baada ya kusherekea, ninapenda kukaa na timu na kuzungumza kuhusu tulicho jifunza katika safari nzima. Tunajadili nini kilifanya tufanikiwe, ni changa moto zipi tulikabilia na nazo, na nini tunaweza kuboresha siku zijazo Hii hufanya sherehe isiwe tu ya furaha, bali pia ya maendeleo Sita anatoa motisha kwa malengo ya jayo Mafanikio haya paswi kuwa mwisho wa safari, bila muanzo wa safari mpia Ninapo sherehekea huwa na wasaidia wanatimu kuona kuamba wamesha onyesha uwezo wao na wanaweza kufanya makubwa zaidi. Hii huongeza hamasa na kufanya timu iwe tayari kwa changamoto mpia. Saba, ninahakikisha hakuna anaejihisi kusahaulika. Wakati mwingine kuna watu ambao mchango wao hauoneka ni sana. Kama wale wanaosaidia nyuma ya pazia. Ninapo sherehekea hujihitahidi kwa jumuisha wote, ili kila mtu ajihisi kuwa sehemu ya ushindi huo. Hii huimarisha mshikamano na kuondoa hisia za kutengwa. Nane, na sherehekea kwanjia inayulingana na utaumaduni watimu. Kila timu inanamna yake ya kufanya mambo. Wapo wanaopenda sherehe za kimya kimya, wengine wanapenda shangwe kubwa. Mimi huwakikisha sheree inaendana na tabia na maadili ya timu, ili kila mtu ajisikie huru na kufurahia. Kwa ujumla, nina sherehekea mafaniko ya timu.

Hivi ndivyo ninavyo sherehekea siku kuu kusherehekea siku kuu ni jambo la maana sana kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika kutafakari kushukuru na kuimarisha uhusiano na watu ninao wapenda siku kuu siyo tu mapumziko kutoka kwenye ratiba ya kawaida bali ni muda wakipekee unaonikumbusha maadili, utamaduni na umuhimu wa kushirikiana na wengine Kila siku kuu huja na maana yake, iwe ni ya kidini, kitaifa au ya kifamilia. Na mimi hujitahidi kuisherehekea kwa njia yenye heshima, furaha na maana. Kwanza kabisa, ninaanza kwa maandalizi. Maandalizi ni sehemu muhimu ya sherehe. Hua ninasafisha nyumba, kupanga mazingira na kuhakikisha kila kitu kikosawa kabla ya siku kuu kufika. Wakati mwingine, hununua chakula mapema, nguo mpya au vitu vidogo vya kufanya siku hiyo iwe ya kipekee. Maandalizi haya hunijenga kisaikolojia na kunifanya nihisi kuwa siku kuu inakuja. Hiyo furaha huanza hata kabla ya siku yenyewe. Pili, ninaanza siku kwa shukrani. Asubuhi hii ya siku kuu huwa nachukua mnda wa kushukuru kwa uhai, afya, familia na fursa ya kufika siku hiyo. Ikiwa ni siku ya kidini, ninahakikisha na shiriki sala au ibada. Huu ni wakati wa kutafakari, kutuliza moyo na kuanza siku kwa amani. Shukrani hunisaidia kuona baraka nilizo nazo badala ya kukazia yale ambayo hayapo. Tatu, nasherehekea kwa kushirikiana na familia. Siku kuu kwangu haziwezi kukamilika bila familia. Tunakaa pamoja, tunapika, tunakula, tunazungumza na kucheka. Wakati mwingine, tunakumbuka siku kuu za zamani, hadithi za ututoni, au watu waliotutangulia. Muda huu hunijenga kihisia na kunikumbusha thamani ya familia na mshikamano. Nne, chakula huwa sehemu kubwa ya sherehe. Huwa tunapika vyakula maalumu ambavyo hatuvipiki kila siku. Chakula huleta watu pamoja na huongeza furaha ya sherehe. Kila mtu huchangia kwa namna yake. Wengine kupika, wengine kupamba na wengine kuandaa meza. Hula pamoja huleta hisia ya umoja na upendo. Tano, ninatenga muda wa kupumzika na kufurahia. Baada ya shughuli za asubuhi, ninapenda kupumzika, kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kuzungumza na marafiki. Siku kuu hunipa ruhusa ya kupunguza mwendo wa maisha na kufurahia mambo madogo ambayo kwa kawaida huwa sina muda nayo. Hii ni muda wa kujirudisha nguvu na amani ya ndani. Sita, natumia siku kuu kuimarisha uhusiano. Huwa nawatafuta ndugu, marafiki na jamaa kwa simu, ujumbe au ziara. Hata kama hatuko pamoja kimwili mawasiliano hujenga ukaribu. Nina hakikisha nawapa salamu za heri na maneno ya upendo. Hii hunifanya nihisi kuwa sehemu ya jamii kubwa inayojali na kuunganika. Saba, nasherehekea kwa kusaidia wengine. Kwa siku kuu fulani, ninakikisha na wasaidia wale wanaohitaji. Iwe ni kwa kushiriki chakula, kutoa zawadi au hata maneno ya faraja. Kushiriki na wengine hunipa furaha ya kipekee na kunikumbusha kuwa sherehe ina maana zaidi, ninapuguzisha pia wale wasio na uwezo mkubwa. Kwa ujumla, ninasherehekea siku kuu kwa mandalizi, shukrani, familia, chakula, mapumziko, mawasiliano, kusaidiana, tafakari, utamaduni, na kumbukumbu. Kwangu, siku kuu ni zaidi ya likizo. Ni muda wa kujenga moyo, kuimarisha mahusiano, na kukumbuka mambo muhimu maishani. Hivyo, kila siku kuhuniacha nikiwa na amani, furaha na nguvu.

Kupokea maoni kutoka kwa wengine ni jama na hakuna anaifanya kila jambo kikamilifu maoni kutoka kwa wengine unisaidia kujiona kwa macho mapia, kuelewa nguvu zangu, na kutambua maeneo ninaeoitajuu kuboresha Kwa hiyo, ninapopokea maoni nayachukulia kama zawadi, hata kama wakati mwingine yanaweza kuwa magumu kusikia Nikwanza kabisa mihusikiliza kwa makini bila kukatiza. Ninapopewa maoni na jitahidi kumpa anaizungumza nafasi ya kueleza mawazo yake kikamilifu. Siingilili kati, sijitetei haraka na siharakishi kutowa majibu. Kusikiliza huku, unisaidia kuelewa ujumbe mzima na pia unionyesha heshima kwa mtu anayetowa maoni. Mara nyingi, mtu anapohisi kusikilizwa hata maoni magumu kuwasilishwa kwa njia bora zaidi. Huwa na jitahidi kutulia kihisia. Maoni hasa yale ya kukosowa yanaweza kuumiza au kunifanya nijisikie vibaya. Lakini, nimejifunza kutovutwa na hisia za haraka. Huwa najipa muda wa kupumua, kutulia na kufikiria kabla ya kujibu. Hii unisaidia kupokea maoni kwa busara, badala ya kujibu kwa hasira au kujitetea. Lingine, huwa ninauliza maswali ya ufafanuzi. Ikiwa sijailewa vizuri maoni, ninauliza kwa heshima ili nipate picha kamili. Kwa mfano, ninaweza kuuliza. Unaweza kunipa mfano au nisehemu gani hasa ungependa niboreshe. Maswali haya unisaidia kubadilisha maoni ya jumla kuwa hatua za vitendo za kuboresha. Ninatenganisha maoni na utu wangu. Nimejifunza kuwa maoni yenahusu kazi au tabia fulani, si mimi kama mtu. Kufanya hivi unisaidia kupokea maoni bila kujiona nimeshambuliwa kibinafsi. Ninapoya chukulia maoni kwa mtazamo huu, hua rahisi kuyapokea na kuyatumia kujiboresha. Tano, ninadamini hata maoni magumu. Wakati mwingine, maoni ya muhimu zaidi, hua yale yanayotuwonyesha ukweli, tunaukua hatutaki kuhusikia. Ingawa yanaweza kuhuma, mara nyingi ndiyo yanatusaidia kukua kwa kasi. Kwa hiyo, ninajifunza kuona thamani katika kila maoni, hata yale yanayo nifanya nijisikie nipo nje ya eneo langu la faraja. Natoa shukrani kwa na anaetowa maoni. Najua sirahisi kwa mtu kumpa mwingine maoni ya kweli, hasa kama yanahusu kuboresha. Hivyo, ninapokea maoni kwa kusema asante, hata kama sitakubaliana na kila kitu kilicho semwa. Shukrani hizi hujenga uhusiano mzuri na kufanya watu wajisikie huru kunipa maoni tena siku zijazo. Saba, nachambua maoni kwa makini baadaye. Bada ya mazungumzo, napenda kuka pekeangu na kufikiria yale nilioambiwa. Naangalia ni maoni yapi ya namantiki, yapi ya najirudia kutoka kwa watu tofauti, na yapi ninaweza kuyatumia kuboresha utendaji wangu. Hatuwa hii unisaidia kuchukua maoni kwa umakini bila kuchanganyikiwa nane ninamua hatuwa za kuchukua Siyo kila maoni lazima lifuatwe lakini kila maoni linapaswa kufikiria Baada ya kuchambua ninamua nini nibadilishe nini nijifunze na nini niachane nalo Hii unifanya niwe na mwelekeo wazi badala ya kuacha maoni yanipoteze Natumia maoni kama motisha ya kujiboresha. Badala ya kukata tamaa, maoni hunipa nguvu ya kufanya vizuri zaidi, ninapojua ni wapi ninaitaji kuboresha, huwa na msukumo wa kufanya kazi kwa bidi ya kujifunza zaidi.

Nakumbuka vizuri kumbu kumbu moja ya utotoni, ambayo bado hunifanya ni tabasamu kila ninapoiwaza, hata miaka mingi baadaye. Ilikuwa ni wakati walikizo ya shule, kipindi ambacho watoto wengi tunakisubiri kwa hamu, kwa sababu kilimaanisha uhuru, michezo na mudamingi kwa kuwa pamoja na familia na marafiki. Kumbu kumbu hii inahusiana na siku tulipo safiri kwenda nyumbani kwa bibi yangu kijijini. Mahali palipoja amani, upendo na furaha ya ainayake. Safari yenyewe ilikiwa Tukio la kusisimua. Tulisafiri asubuhi na mapema, jua likiwa bado halijapanda vizuri. Na baridi ya asubuhi ikitufanya tujikune mikono huku tukicheka. Nilikuwa nimekaa karibu nadirisha, nikitazamamiti, mashamba, na nyumba zikibadilika, kadri tulivyokuwa tukisonga mbele. Kila kitu kilionekana kipya na chaajabu, machoni pa mtoto. Nilihisi kama naingia katika dunia nyingine, tofauti na ile niliyo izoea mjini. Tulipofika, bibi yangu alitupokea kwa tabasamu kubwa na mikono miwili wazi. Alikuwa amevalia kitenge chake cha kawaida na kichwani alikuwa amefunga kitamba kama ilivyokuwa desturi yake. Harufu ya chakula ikitoka jikoni ilijaza hewa. Na nilijua hapo ndipo tulipokuwa tumeifikia sehemu salama ya furaha. Wakati huo sikuwa na wasiwasi wowote, sikuwa na haraka ya chochote na sikuwa na hofu ya kesho. Nili hisi amani ya kweli siku zetu kijijini zilijaa michezo isiyoisha asubuhi tuliamka mapema Kabla hata jua halijawakali Tukakimbia nje kucheza na watoto wengine wajirani Tulicheza mpira wa kutengenezwa kwa makaratasi Tukapanda miti Tukakimbiza na mashambani na wakati mwingine tukachafuka kabisa Lakini hakuna aliye kasirika Kila mtu alijua huo ndio uliyokuwa utoto, mudawa kujifunza, wakucheza na kufurahia uhuru. Kumbu kumbu moja iliyoniguza sana ni ile ya jioni tulipokua tukika nje karibu na moto. Bibi yangu alikua amekaa kwenye kigoda chake, akisimulia hadithi za zamani, hadithi za maisha yake, na hadithi za ajabu zilizojaa mafunzo. Sisi watoto tulikuwa tumekaa chini, macho ya kiwa ya meja mshangao na masikio ya kiwa makini. Moto ulipokuwa ukiwaka nyota zilianza kuonekana angani na sauti za wadudu zilijaza kimiacha usiku. Ilikuwa kama dunia ilisimama kwa muda na tulikuwa pale tu tukifurahia uwepo wa kila mmoja. Kilichofanya kumbu kumbu hii kuwa maalumu sana watu niliokuwa nao. Nilikuwa na nduguzangu, binamu na wazazi wangu. Lakini zaidi ya yote nilikuwa na babu yangu ambayo alikuwa chanzo cha upendo na salama. Alitufundisha kwa maneno na kwa matendo. Alituonyesha uvumilivu na alitufanya tujisikie kuwa muhimu na kupendwa. Uwepo wake pekee ulitosha kuifanya siku yoyote iwe nzuri. Kila siku tulilala tukiwa tumechoka lakini wenye furaha. Tulikuwa tukilala kwenye godoro lililowe kwa chini, tukisikiliza sauti za usiku, na wakati mwingine, tukicheka kimia kimia kablaya usingizi kutuchukua. Hatukuwa na simu, hakukuwa na kelele za dunia ya kisasa, kulikuwa na amani tu, usingizi ulikuwa nzito na mtamu. Kama vile akilizetu zilikua huru na safi. Ninapokumbuka kumbukumbu hii leo na hisi joto moyoni mwangu inanifanya nitamani urahisi wa maisha ya wakati ule. Wakati furaha ilipatikana katika mambo madogo kama kucheza nje, kulapa moja na kusikiliza hadithi. Inanifanya nitabasamu na wakati mwingine macho yangu hujaa machozi ya furaha kwa sababu najua nilibarikiwa kuwa na utoto uliokuwa na upendo wakweli. Kwa hiyo kila nina po.

Ningependa kushiriki kuhusu kitabu ambacho kinanipendeza sana na ambacho kimeacha alama ya kipekee katika mawazo na mtazamo wangu wa maisha. Kitabu hiki ni The Alchemist cha Paolo Kuelho. Ambayo ni hadithi ya kufikiria na yenye mafunzo mengi ya maisha. Ingawa ni kitabu rahisi kusoma kwa lugha, ujumbe wake ni mzito na wa kina. Na kila mara ninapokisoma, huwa hukikumbuka napata tafsiri mpya kulingana na hatua niliyofikia maishani. Ninakipenda kitabu hiki kwa sababu kinazungumzia safari ya kujitambua na kufuata ndoto za mtu, jambo ambalo watu wengi huogopa kulifanya. Hadithi inamfuata kijana anayeitwa Santiago ambaye anaacha maisha yake ya kawaida ya kuchunga kondoo na kuanza safari ndefu kutafuta hazina aliyoiona katika ndoto. Safari yake si rahisi na anakutana na changamoto, vikwazo, watu tofauti na majaribio ya kuacha ndoto zake. Hii hunifanya nione maisha yangu mwenyewe ndani ya hadithi, kwa sababu mara nyingi sisi pia tunakuwa na ndoto lakini tunaogopa kuchukua hatua ya kwanza, kipengele cha mawazo ya kuwaza. Kinaonekana sana katika kitabu hiki kwa sababu hadithi inachanganya uhalisia na ishara. Paul Kuelho hutumia matukio ya kawaida kuonyesha ukweli wa kina wa maisha kama vile kusikiliza sauti ya moyo, kuamini ishara na kuwa na imani kwamba ulimwengu hushirikiana na mtu anapofuatilia kusudi lake la kweli. Hii hunifanya nifikirie sana kuhusu maisha maamuzi yangu na jinsi ninavyotazama mafanikio na kushindwa. Mhusika ninayempenda zaidi katika kitabu hiki ni Santiago mwenyewe. Kwa sababu, anaonyesha ujasiri wa kuondoka kwenye eneo la faraja na kuchagua kutafuta kitu kikubwa zaidi. Sipendi tu mafanikio yake. Bali, napenda zaidi namna anavyojifunza kupitia makosa, hofu na hasara. Anaonyesha kuwa kukua sio kuhusu kufika mwisho wa safari tu. Bali ni kuhusu mtu unayekuwa na yeye njiani. Kila hatua anayoichukua humfanya awe na hekima zaidi na hilo ni somo kubwa sana kwangu. Mhusika mwingine anayenigusa sana ni mzee Melchizedek, mfalme wa salemu. Kwa sababu, yeye ndiye anayempa Santiago msukumo wa kuanza wa kuanza safari yake. Maneno yake kuhusu hadithi ya binafsi. Hunifanya nitafakari sana kuhusu kusudi la maisha na kile ninachopaswa kufanya ili kutimiza ndoto zangu. Ingawa anonekana kwa muda mfupi, mchango wake ni mkubwa sana katika hadithi nzima. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu wa karibu ambaye alipenda sana vitabu vya kujitambua na hadithi za kufikirisha. Aliniambia kuwa hiki si kitabu cha kusoma haraka, bali ni kitabu cha kusoma taratibu na kwa moyo wazi. Niliposoma ukurasa wa kwanza sikujua kama nitakipenda, lakini kadri nilivyoendelea, nilijikuta nikiunganishwa na hadithi kwa namna ya kipekee sana. Baada ya kukimaliza, nilimshukuru sana kwa kunitambulisha kwa kitabu hiki, kwa sababu kilinifanya nione maisha kwa mtazamo mapya. Kitabu hiki kimenisaidia sana katika nyakati ambazo nilikuwa na mashaka au kuchanganyikiwa. Kila ninapohisi kama ndoto zangu ni ngumu au hazina maana, nilikumbuka safari ya Santiago na nilipata nguvu ya kuendelea. Pia kimenifundisha kuwa wakati mwingine, kile tunachokifuata kiko karibu nasi, lakini lazima tuipitie safari ili kukitambua, huu ni ujumbe ambao unakaa nami hadi leo. Ningependa sana kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu, na kwa kweli tayari nimesoma Brida na Veronica decides to die, ambayo vina ujumbe kwa kina maisha uhuru.

Kinachonipa motisha kazini ni mambu mingi ya nayo changanyika pamoja. Na kila mmoja, lina nafasi yake maalumu katika kunifanya ni amke kila siku nikiwa na hamasa ya kufanya kazi yangu kwa bidii. Motisha yangu haitokani na kitu kimoja tu. Bali ni mchangamko, ni mchanganyiko wa malengo binafsi, mazingira ya kazi, watu ninaofanya nao kazi na maana ninayoiona katika kile ninachokifanya. Kila ninapofikiria kuhusu kazi. Kwa najiuliza siyo tu ninapata nini. Bali pia ninachangia nini. Najibula swali hilo honipa nguvu ya kuendelea. Kitu cha kwanza kinachonipa motisha kazini ni hisia ya kusudi. Ninapojua kuwa kazi ninayoifanya inaimana, inasaidia watu au inaleta mabadiliko fulani chanya na jihisi ninawajibu wakufanya kwa ubora haijalishi kazi ni ndogo au kubwa lakini kama ninaona matokeo yake hata kidogo hunipa furaha ya ndani hisia hii hunifanya nijisikie kama mchango wangu unahesabika na kwamba muda ninaotumia kazi ni si wa bure motisha nyingine kubwa ni fursa ya kujifunza na kukua. Ninapofanya kazi ambayo inanipa changamoto na kunilazimisha kufikiri kujifunza vito vipya au kuboresha ujuzi wangu. Huwa najisikia hai. Ninapenda kazi ninazunia cha nikiwa bora kuliko nilivyokua jana. Kila siko ninapojifunza jambo jipya hata kama ni ndogo nahisi kama ni mepiga hatua mbele. Na hilo hunipa hamasa ya kuendelea. Watu ninaofanya nao kazi pia hunipa motisha kubwa sana. Timu yenye mshikamano, heshima na mawasiliano mazuri hunifanya nihisi nipo sehemu sahihi. Ninapozungukwa na watu wanaojali kazi yao na pia wanajali wenzao wa rahisi kufanya kazi hata wakati kuna shinikizo. Vicheko, msaada na ushirikiano hunifanya niwe na nguvu hata sikuwa mbazo kazi inaonekana ngumu. Hisia ya kuwa sehemu yatimu hunifanya nijitube zaidi. Motisha yangu pia hutokana na kutambuliwa kwa juhudi zangu. Si lazima iwe sifa kubwa au tuzo. Hata ni ndogo la asante au umejitahidi linaweza kunifanya nijisikie kudhaminiwa. Ninapodzua kuwa kazi yangu inaonekana na inataminiwa huongeza hamu ya kufanya vizuri zaidi. Kutambuliwa hunijenga kiujiamini na hunifanya nijione ininawezo wa kufanya mambu makubwa zaidi. Malengo binafsi ni chanzo kingine kikubwa cha motisha. Ninapofanya kazi wanafikiria ndoto na malengo yangu ya maisha kama vile kujitegemea, kusaidia familia au kujenga maisha bora kwa siku zijazo. Mawazo haya hunifanya niwe na nidhamu na kujituma hata pale kazi inapochosha. Najua kila juhudi ninayoweka leo ni hatua ya kuelekea kesho ninayoitaka. Mazingira ya kazi pia yana mchango mkubwa sana katika motisha yangu. Ninapofanya kazi mahali palipo na heshima, usawa na mawasiliano ya wazi najihisi salama na huru kutoa mawazo yangu. Mazingirachanya honifanya niwe mbunifu zaidi na nisihofu kufanya wakosa. Kwa sababu, najua nitajifunza na kusaidiwa. Hii hunipa ujasiri wa kufanya kazi kwa moyo wote. Kipengele kingine kinatonipa motisha ni uwajibikaji. Ninapopewa jukumu na kuaminiwa na jihisi ninawajibu waku litekeleza kwa ubora. Kuaminika hunifanya nijitume zaidi. Kwa sababu sitaki kuangusha wale walioniyamini. Hisia hii hunifanya nifanye kazi kwa makini na kwa dhamira. Ninapopata motisha pia kutokana na mafanikio madogo ya kila siku, kumaliza kazi kwa wakati, kutafuta, kutatua tatizo au kuona matokeo ya juhudi zangu hunipa furaha ya papo hapo mafanikio haya madogo unifanya niendele kusonga mbele hata kama safari ni ndefu ni kama ngazi ndogo.

Ninapenda kuandika zaidi lakini pia ninafurahia kuongea Kwa sababu zote mbili hunipa njia tofauti za kujieleza na kuwasiliana na watu Kila moja inauzuri wake changamoto zake na wakati wake malumu kuandika hunipa nafasi ya kutafakari kwa kina kupanga mawazo yangu vizuri na kuelezea hisia zangu kwa utulivu kuongea kwa upande mwingine unipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu papo hapo, kusikia sauti za wengine na kujenga mawasiliano ya moja kwa moja. Kwa hiyo, siwezi kusema napenda kimoja na kuchukia kiengine, bali napenda vyote kwa sababu kila kimoja unitimizia kwa njia yake. Kuandika kuna nipa uhuru wakua na sauti yangu ya ndani. Ninapokuwa ninaandika najisikia kama niko peke yangu na mawazo yangu bila kielele za nje. Naweza kuandika polepole, kufuta, kurekebisha na kuboresha maneno yangu hadi niwe nimiridhika. Hii unifanya nijisikie salama kwa sababu naweza kujieleza bila hofu ya hukatizwa au kuhukumiwa mara moja. Kuandika hunisaidia pia kuelewa hisi ya zangu vizuri zaidi. Hasa pale ninapukua na mawazo mingi kituani. Ninapenda kuandika kwa sababu hunisaidia kupanga mawazo wakati mwingine mawazo yanapokua mingi. Huonekana kamaa ya mechanganyika na kunichanganya. Lakini ninapoanza kuyaweka kwenye maandishi kila kitu huwanza kuawazi. Kuandika unifanya nione matatizo yangu, ndoto zangu na malengo yangu kwa njia ili ya wazi zaidi. Ni kama kusafisha akili yangu na kuipa mpangilio mpya. Kuandika pia unipa nafasi ya ubunifu. Naweza kuandika hadithi, mashairi, tafakari au hata mawazo ya kila siku. Ninapokuwa naandika sihitaji kujizuia sana. Kwa sababu karatasi au skrini hainihukumu. Naweza kuwa mimi mwenyewe kikamilifu. Hii hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hasa ninapofanikiwa kuelezea hisia kwa maneno ya nayoguza moyo. Kwa upande wa kuongea, ninapenda sana kwa sababu hunipa muunganiko wa moja kwa moja na watu. Kuongea hunifanya ni hisi uwepo wa wengine. Nione hisia zao na kusikia sauti zao. Mazungumzo mazuri yanaweza kubadilika siku nzima na wakati mwingine hata maisha kuongea hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu kwa haraka na kupata majibu papo hapo Jambo linalonisaidia kujifunza na kuelewa mambo kwa mtazamu mpana zaidi Ninapenda kuongea hasaa ninapokua na watu ninauwaamini mazungumzo ya wazi, ya dhati na yenye heshima hunifanya nijisikie nimeeleweka na kudhaminiwa. Wakati mwingine, kuongea hunisaidia kupunguza mzigo wa hisia. Kwa sababu, kusema kile kilicho moyoni hunipa nafuu kubwa. Ni kama kufungua mlango na kuruhusu hisia zitoke nje kubadala ya kuzificha. Kuangea pia hunisaidia kujenga mahusiano, kupitia mazungumzo, watu hujifunza kuelewana kuaminiana na kusaidiana. Ninapokuzungumza na watu na weza kuona mtazamu wawo, kuelewa wanachopitia na kujifunza kutokana na uzoefu wawo. Hii unifanya nikue kama mtu na kunipa hekima ambayo nisingepata peke yangu. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo naona kuandika kuna nifa zaidi kuliko kuongea. Wakati nina hisia nzito au mawazo magumu, huona ni raisi kuyaandika kuliko kuyasema. Kuandika hunipa muda wa kufikiria kabla ya kuwasilisha. Na hunisaidia kuepuka kusema kitu ambacho ningeweza kujutia, ni kama kuwa na nafasi ya kupumua kabla ya kuzungumza. Lakini pia kuna nyakati ambapo kuongea hunishinda kuandika, wakati nakata anataka kuonyesha hisi ya kwa raka, kushiriki furaha au kufariji mtu. Kuongea hunifanya nihisi karibu zaidi, sauti ya mtu, sauti ya kicheko au hata kimia tapamoja kina nguvu ambayo mandishi hayawezi kuleta kikamilifu. Hivyo, kuongea hunileta ya kukaribu wa kipeke. Ka ujumla kuandika na kuongea ni kama njia mbili za barabara moja zote hunipeleka kwenye lengo lile lile la kujielewe.

Kulinda faraga yangu mtandaoni ni jambo ninalolichukulia kwa umakini sana. Kwa sababu dunia ya kidigitali imekuwa sehemu kubwa ya maisha yetu ya kila siku Kila siku tunatumia simu, kompyuta, mitandao ya kijamii na tovuti mbalimbali na mawasiliano kazi na burudani. Hivyo ni muhimu sana kujua jinsi ya kujilinda dhidi ya hatari zinazoweza kuathiri taarifa zetu binafsi Mimi huanza kwa kuwa na uelewa kwamba kila ninachokiweka mtandaoni kinaweza kuonekana na watu wengine hata kama nadhani nitafaraga. Uelewa huu hunisaidia kuwa mwangalifu kabla ya kushiriki chochote. Kwanza kabisa nalinda faraga yangu kwa kuchagua kwa uangalifu taarifa ninazoshiriki mtandaoni. Siweki taarifa zangu nyeti kama namba ya kitambulisho, namba ya benki, anwani kamili au maelezo ya siri kwenye mitandao ya kijamii au tovuti zisizoaminika. Hata kwenye majukwaa ninayoyamini, huwa najiuliza mara mbili kabla ya kushiriki taarifa binafsi. Picha au mahali nilipo, ninajua kuwa taarifa zinaweza kutumika vibaya ikiwa zitaangukia mikononi mwa watu wasiofaa. Pia hutumia manenosiri madhubuti na tofauti kwa akaunti zangu zote, manenosiri yangu huwa marefu yanachanganya herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalumu. Zaidi ya hapo, sielekei tu kutumia nenosiri moja kwa akaunti nyingi. Kwa sababu nikifanya hivi akaunti zangu zote zingeweza kuwa hatarini kwa wakati moja. Ninahakikisha pia nabadilisha manenosiri mara kwa mara ili kuongeza usalama. Njia nyingine ninayotumia ni kuwasha uthibitishaji wa hatua mbili kwenye akaunti zangu muhimu kama barua pepe, mitandao ya kijamii, na akaunti za kazi Hii hunifanya nijisikie salama zaidi kwa sababu hata kama kuna mtu atapata nenosiri siri langu, bado atahitaji uthibitisho wa ziada kabla ya kuingia ulinzi huu hunipa amani ya akili ninapotumia huduma za mitandaoni kila siku Ninakuwa mwangalifu sana na viungo na ujumbe ninaofungua. Hasa kutoka kwa watu nisiowajua au barua pepe zisizoeleweka. Nimejifunza kuwa baadhi ya viungo vinaweza kuwa na virusi au kuiba taarifa zangu. Kwa hiyo nikiona ujumbe wa ajabu naufuta au napuuza badala ya kujaribu kufungua. Hii ni moja ya njia rahisi lakini muhimu sana ya kujilinda mtandaoni. Kwa upande wa mitandaoni ya kijamii, huwa naangalia na kurekebisha mipangilio ya faraga mara kwa mara. Nahakikisha kuwa mchapisho wangu, unaonekana tu kwa watu ninaowajua na ninaowaamini. Pia napunguza idadi ya watu wanaoweza kunitumia ujumbe au kuona taarifa zangu binafsi. Hii hunisaidia kuthibiti nani anaweza kufikia maisha yangu ya kidijitari na nani hawezi. Ninajitahidi pia kutumia programu na tovuti zinazojulikana na kuaminika. Kabla ya kupakua programu mpya, huwa nasoma maoni ya watumiaji wengine na kuangalia ruhusa inayohitajika. Ikiwa programu inaomba ruhusa nyingi ni zisizo za maana, huwa naepuka kuitumia. Hii hunisaidia kuepuka programu hatari, zinazoweza kukusanya taarifa zangu bila idhini yangu. Kulinda faraga mtandaoni pia kunahusisha kusasisha vifaa na programu mara kwa mara Sazisho hizi mara nyingi huja na marekebisho ya usalama yanayoziba mianya ambayo wa halifu wa mtandaoni wangeweza kutumia. Kwa hiyo, ninahakikisha simu yangu, kompyuta na programu zote ziko katika toleo la hivi karibuni Hii ni hatua ndogo lakini yenye mchango mkubwa katika usalama wa taarifa zangu Pia ninatumia mtandao salama, hasa ninapokuwa kazi muhimu au kuingia kwenye akaunti zangu binafsi. Huepuka kutumia wifi za uma kwa shughuli nyeti kwa sababu mitandao hiyo mara nyingi haina ulinzi wa kutosha. Ikiwa lazima nitumie wifi ya uma, ninahakikisha sifanyi shughuli zinazohusisha taarifa binafsi au za kifedha. Hii hunisaidia kupunguza hatari ya taarifa zangu kuibiwa. Kwa ujumla, nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa mwangalifu, mwenye taarifa na mwenye nidhamu. Ninachagua ninachoshiriki, natumia zana za usalama na hujifunza kila siku kuhusu hatari mpya na namna ya kujilinda. Hii hufanya nijisikie salama zaidi.

Kufanya marafiki wapya ni jambo ambalo lina hitaji ujasiri, uvumilivu, na uwelewa wa jinsi ya kushirikiana na watu wengine. Kwa mimi, siyo tu kuhusu kuwa na idadi ya marafiki, bali ni kuhusu kuunda mahusiano ya kweli, yenye heshima, uaminifu na mshikamano. Kila rafiki mpya anachangia tofauti katika maisha yangu na kufanya marafiki wapya ni fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine, kushirikiana katika shughli na kubadilisha mawazo. Kwa hiyo, kila mara ninapokutana na mtu mpya huwa naangalia ni jinsi gani tunaweza kuelewana na kujenga uhusiano wa kudumu. Kwanza kabisa, mara nyingi ninaanza kwa kujijulisha kwa heshima na kwa upole. Kuanzisha mazungumzo kwa utaratibu na heshima ni muhimu sana. Kwa sababu, watu huona jinsi unavyojitambulisha na jinsi unavyo waheshimu. Kwa mfano, nikikutana na mtu mpya shuleni, kazini au kwenye shughuli za kijamii, huwa naanza kwa kuongea kidogo, kuuliza maswali ya kirafiki kama unaendeleaje au unakijamii vipi. Hii hunisaidia kuvunja ukimia na kuanzisha mazungumzo kwa urahisi Mara nyingine, ninajaribu kutafuta maslahi ya pamoja kuwa na jambo linalotufanya tuwe na kitu cha kushirikiana Kuna rahisisha uhusiano Kwa mfano, kama mtu anapenda michezo sana au vitabu vile vile nina vio vipenda ni rahisi kwanza mazungumzo, kushirikiana mawazo na kupanga shughuli pamoja maslahi ya pamoja huunda msingo wa usiano wa urafiki. Kwa sababu, kila mmoja anapata nafasi ya kushiriki kile anachopenda na kuelewa mtu mwingine vizuri. Pia ni muhimu sana kuwa msikivu na mkarimu. Ninapokutana na rafiki mpya hujali sana mazungumzo yao, mawazo yao na hisia zao. Kuwa msikivu kuna waonyesha watu kuwa unadhamini maoni yao na unajali kuhusu kile wanachosema. Kwa mfano, wakati mtu anashiriki hadithi, au tatizo lake, mimi huzingatia kwa makini, kuonyesha kwa maneno na uso wangu, kua nasikiliza na kuwaelewa. Hii huunda imani na heshima kati yangu na rafiki mpya. Mara nyingi pia hutumia waminifu na uwazi. Kufanya rafiki mpya hakumaanishi kujaribu kuonyesha wewe ni nani sivyo kweli. Badala yake kuwa wazi na mkweli kuhusu hisia zako, mawazo na tabia zako unasaidia mtu mwingine kuona wewe kama rafiki wa kweli. Hii hufanya uhusiano kuwa imara kwa sababu hakuna hila au kujificha. Kwa minifu na msingi wa marafiki mazuri. Na mara nyingi huanza kuunda wakati wa mwanzo wa uhusiano. Ninapojaribu kufanya marafiki wapya kujenga uhusiano kwa kusikiliza na kushiriki mawazo. Sio tu kuzungumza. Bali pia kuwa tayari kusikia upande wa mtu mwingine. Kuzingatia maoni yao, kushirikiana mawazo au hata kutoa msaada unapoweza Unajenga mshikamano wa ukweli watu wanao fanya rafiki na mtu anaye wajali na kuwa tayari kushirikiana kuwa na urafiki wa kudumu zaidi shughuli pia zina nafasi kubwa katika kufanya marafiki wapya kushiriki shughuli za pamoja kama michezo, masomo au miradi ya kijamii Unasaidia kujenga uhusiano kwa hatua Wakati tunafanya jambo pamoja, tunajifunza jinsi kila moja anavyofikiria, kushirikiana na kushughulikia changamoto. Hii huunda heshima na waminifu wa asili. Jambo ambalo huendeleza urafiki mzuri. Pia ni muhimu kuwa mwenye tabia nzuri na furaha. Watu wanapenda kuwa karibu na mtu anae licheka, anae hamasisha na kuwa na moyo wa heshima. Kwa hivyo, kuonyesha hisia, nzuri, tabasamu na kuwa na mtazamo chanya, kuna rahisisha kuunda urafiki mpya. Hii sio tu inayowafanya watu wajisikie vizuri kuwa karibu nawe, bali pia huunda mazingira ya kuji aminia na kushirikiana. Kwa kweli, mara nyingine, huchukua hatua ya kushirikiana kwenye shughuli za. Pia ni muhimu kuwa na raha na kuishi kwa ukweli, kujijenga kama mtu wa kweli, asiye jaribu kufanana na mwingine ili kupendwa, kuna saidia kufanya rafiki wa kikweli, watu wanadhamini uaminifu na uwazi kuliko kujaribu kuonyesha picha isiyo halisi. Hii hufanya urafiki kuwa na kudu.